Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunipa nafasi ya kuona mawazo tofauti kutoka kwa watu mbalimbali. Maoni hayo hunisaidia kujifunza mambo mapya kuelewa hisia za wengine na wakati mwingine kunipa mtazamo mpana zaidi kuhusu mada fulani. Pia hunifanya nijue kinachoendelea kwa watu wengi katika jamii.

Kusaidia jamii yangu ni kupitia mambo ambayo labda kuwa saidia kama kitu ambacho kuosha nyumba kufanya vitu mbali mbali lakini pale ambapo najipata. Sina kitu cha kufanya napo wasaidia kuwaombea kuwasaidia kwa kuwaombea pia na kukaa na wao kuwatembelea hiyo ndo mambo nafanya kwa sasa maana sina kazi ya kufanya sasa siwezi wapea.